Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota. Hasaa usiku kukiwa kimya na anga iko wazi. Kuna wakati nikiwa mdogo, nilikuwa nakaa nje na bibi yangu. Tukitazama anga huku akinisimulia hadithi za zamani. Hadi leo nikitazama nyota nahisi utulivu fulani na kama moyo unapata nafasi ya kupumua.

Ndiyo, natumia mfumo wa alama za vindole kwenye simu yangu. Na kwa kweli, unaniraisishia maisha sana. Na kumbuka zamani, nilikuwa na sahau nyuila mara kwa mara. Handi nikanjikuta, nimefungiwa inje ya simu yangu mwenyewe. Sasa kindole, kimoja tu, mambo ya naendelea. Nirahisi na inanipa amani ya akili.

Napenda sana mikutano iliyo uhuru ile ambayo watu wanajisikia salama kuzungumza kwa uwazi. Mikutano ya kukaa mduara, kahawa mezani, watu wakisikilizana kweli. Sio tu kusubiri zamu ya kuongea. Mara nyingi ndipo mawazo mazuri hutokea kwenye mazungumzo yanayotiririka taratibu. Kama ngumzo la jioni baada ya siku ndefu. Hapo ndipo naona uhalisi wa watu.

Napenda filamu zinazochukua munda kujenga isia. Asa zire za maisha, alisi au simulizi za familia. Filamu zinazo kufanya ukae kimya baanda ya kuisha. Ukijiuliza maswali kuhusu maisha yako mwenyewe. Pia napenda zire zenye ladha ya kitamanduni, sauti za nyumbani, mazingira inayotambua, zinanikumbusha kuwa kila mtu anaandithi yake, ata kama aionekani kwa mara ya kwanza.

Kwaupande wangu, natumia kompyuta zaidi kwa kuandika na kupanga mawazo. Mara nyingi na kaakimia, nikisikiliza muziki laini. Nikiandika vitu vina vyo nijia akilini. Iwe ni kumbu kumbu, mipango, au mawazo ya baadaye. Pia huitumia kuwasiliana na watu, kusoma, na kujifuza vitu vipya. Kwangu ni kama meza ya kazi na kona ya kutafakari kwa wakati mmoja.

Ndio navaa miwani hasa nikifanya kazi au nikisoma kwa muda mrefu. Ilianza taratibu tu macho yakichoka. Halafu nikagundua inanisaidia kuzingatia zaidi. Kichekesho ni kwamba, mwanzoni sikuipenda. Lakini sasa imekuwa sehemu yangu. Hata nikitoka bila miwani nahisi kama kuna kitu kinakosekana. Kama saa mkononi au funguo mfukoni.

Kwa sasa sina mnyama wa kufugwa, lakini kwa munda mrefu nimekuwa nikitamani kufuga mbwa. Kuna kitu kuhusu uaminifu wao, kinaniguza sana. Nilikuwa na jirani aliyekuwa na mbwa, alieyenipokea kila jioni kama rafiki wa zamani. Hata bila kumfundisha. Nahisi kuwa na mnyama ni kama kuwa na kio cha hisia zako. Anakusoma bila maneno. Na hilo, linanituliza moyo kweli.

Kuna kitabu kimoja kinachonika sana moyoni, kwa sababu kinazungumzia safari ya mtu hujitafuta. Nilipo kisoma mara ya kwanza, nilihisi kama muandishi alikuwa ananiongelesha moja kwa moja. Kila ukurasa ulinifanya nipunguze mwendo, nitatafakari maamuzi yangu na ni kubali kuwa kuchanganyikiwa nisehemu ya kukua. Hadi leo nikikiona tu kwenye rafu nahisi utulivu flani.

Haa, nikipokuwa, nikikumbuka wakati umoja wa mpira wa baseball. Nafikiri ni mechi ya mwisho ya mashindano ya shule yangu. Hali ilikuwa ya njioni, njua likipungua pole pole. Na wapenzi watimu wote wakikusanyika kwenye viti vya mstariri. Tulishangilia kila kipingo cha mpira. Kila kukimbia kwa mashambiki, waliopinga makofi kwa shangwe. Nilisi mchanganyiko wa shawuku na uoga, lakini paletimu yetu ilipopata pointi za mwisho. Moyo wangu uliruka. Uo ulikuwa wakati wafuraha safi. Usisahau na mshangao usio na kifani.

Kwa kweli napendelea baridi kuliko joto, kuna utulivu fulani kwenye baridi. Unajikuta, unajifunika, unapumua pole pole na mawazo yanatulia. Joto linanifanya niharakishe mambo bila kujua. Baridi hunipa nafsi ya kukaa na chai ya moto, kutafakari na kusikiliza kimya. Ni kama mwili na akili vina kubaliana kupunguza mwendo kidogo.

Tunda langu la kupendezwa ni zabibu. Sio tu ladha yake tamu kidogo, bali pia ni rahisi kula. Inakumbusha mikutano midogo ya familia na mara nyingi hufika kwenye meza wakati wa sherehe au chakula cha jioni. Nikila zabibu nahisi raha ndogo ya utulifu. Kama kile kidogo kinachoweza kuleta furaha ya ghafla bila haraka wala shinikizo.

Mimi napendelea suruali, inanipa uhuru zaidi wa kutembea, kukimbia kidogo, au hata kukaa chini bila wasiwasi. Lakini siyo kwamba sipendi sketi ni rahisi kwa hafla za kifamilia au sherehe. Lakini kwa kila siku ya kawaida, suruali inanikumbusha kuwa maisha ni rahisi na unaweza kuwa huru bila kuwa na vizuizi.

Ndiyo, napenda chakula kitamu, lakini zaidi napenda chakula chenye ladha ya nyumbani. Kile kinachokukumbusha ulipokuwa mdogo. Ukila bila haraka, ukicheza mezani, sio lazima kiwe cha gharama kubwa, murandi kiwe kimepikwa kwa moyo. Mara nyingi ladha nzuri huambatana na kumbukumbu. Na hapo ndipo chakula kinakuwa zaidi ya kushimba tu.

Napenda kutembea mahali penye utulivu, hasa karibu na miti au sehemu yenye maji. Njia za bustani au kando kando ya mto hunipa nafasi ya kupunguza mawazo. Unapotembea bila haraka, unasikia upepo, sauti za ndege, na hapo akili inaanza kujipanga yenyewe. Mara nyingi ni matembezi hayo madogo yanayonisaidia kujielewa zaidi.

Kazi ya nyumbani ni nayoi chukia zaidi ni kupika jikoni wakati joto liko juu sana. Kiasi chajoto harufu za mafuta na viti vya kupika vina vyopaka hewa. Kwa kweli uchosha, lakini pia na jua lazima ifanyike. Na maranyingi nikisha amaliza na jisikia raha kidogo ya kazi ili yokamilika. Hata hivyo mawazo huwa mangumu sana kwangu.

Nadhani naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa siyo kwa urahisi kabisa, mwanzo ningejisikia kama kuna kitu kinakosekana, kama kimya kisicho cha kawaida. Lakini mbahanda ya munda, ningeanza kusikiliza manzingira, kuzungumza zaidi na watu, ata kujisikia mwenyewe. Vizuri, kuna uhuru fulani unapokatwa na kelele za kila siku. Unajikuta ukirudi pole pole handi kwako.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video lakini si kwa kila wakati. Mara nyingi naifurahia kama njia ya kupumzika baada ya siku ndefu. Hasa michezo yenye hadithi zuri au inayo kufanya ufikiri. Na nikumbushe ule wakati wa kukaa na marafiki mkicheka na kushindana kidogo. Si ushindani tu ni ile hisia ya kuingia kwenye dunia nyingine kwa muda mfupi.

Ndiyo napenda kupika, hasa ninapokuwa sina haraka, kuna utulivu fulani unapo katakata viungo harufu zikianza kujitokeza pole pole. Wakati mwingine, napika nikikumbuka nilivyo jifunza kwa kuangalia wazee nyumbani, bila vipimo kamili kwa hisia tu. Kupika kuna nipa nafasi ya kujituza na pia kwa kukaribisha wengine mezani. Na hapo ndipo furaha kamili inapotokea.

Kweli napenda vyote, lakini kuongea kuna nishika zaidi, kuongea kuna niruhusu kushiriki hisia papo hapo, kusikia sauti, kuona majibu ya watu. Ni kama mazungumzo ya jioni, maneno ya natoka mbila kuchunjwa sana. Kuandika ni vizuri kwa tafakari ya kina, lakini kuongea hunifanya nijisikie hai, nikiwandani ya wakati wenyewe.

Kila njioni kambla kulala, mara nyingi nakaa kimya kidogo nikisoma au kusikiliza mziki ni pole. Mbanda ya hapo napenda kufikiria mambo madogo ya siku. Yale yaliofanya nitambasamu au yasiyokuwa mazuri sana na kuyapanga moyoni. Mara nyingine nakaa na watu wa familia tukiongea kidogo kambla ya usingizi. Huo ni wakati wangu wa kutulia, kujiandaa kwa kesho, kuwacha mawazo yasio muimu.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma, lakini kwa njia yangu tu, sio lazima iwe jukwani au mbele ya watu wengi, mara nyingi ni nyumbani. Mziki ukiwa juu kidogo, mwili ukifuata midundo bila kufikiria sana. Ngoma hunisaidia kuachia mawazo, kuachana na uzito wa siku. Ni kama mazungumzo ya kimya, kati ya mwili na mziki.

Mara nyingi, ninafua nguo mara mbili kwa wiki. Lakini kuna wakati masharti yanatokea. Kama nguo nyingi kuharibika au kuchelewa. Basi, mara inaweza kuongezeka. Napenda kuweka mpangilio kidogo, nguo safi zinapowekwa kwa utaratibu. Chukua mawazo ya usahii kidogo na kunipa hisia ya kuanza upya kila mara nikiwa na nguo safi.

Napenda kuchughulikia udhaifu wangu kazini kwa kuutambua kwanza. Kisha kujaribu hatua ndogo ndogo za kuboresha. Mara nyingi ni kufanya mazoezi kidogo, kuuliza msaada, au kushauriana na wezangu. Siku zote, sijaribu kubadilisha kila kitu mara moja. Bali hatua kwa hatua. Hapo napata nafasi ya kujifunza, kujirekebisha na kushuudia maendeleo kidogo kidogo, ambayo hutoa furaha ya kweli.

Ni suali zuri sana hilo. Upande mmoja, kuna vipande vya ujana inavyo. Tamani ule huru wa kutokua na hofu nyingi. Kujaribu bila kujilaumu. Lakini kwa upande mwingine, naheshimu sana nilipo sasa. Ujana ulinifundisha, lakini utu uzima umenipa ufahamu. Kwa hiyo, ningerudi kidogo tu kutazama. Si kuishi tena kabisa.

Tabia inayonichukiza zaidi ni wivu usio na sababu na udanganyifu. Napokutana na mtu anayenizunguka, maneno na kunidanganya ili kupata faida yake mwenyewe. Kunanifanya nihisi kuchanganyikiwa na kuumia kidogo. Hii tabia hunifanya nisahau amani ya mazungumzo ya kweli. Na mara nyingi napenda watu wawe wazi. Waaminifu hata kama ukweli ni mgumu kidogo.

Kwa kweli, napendelea upepo wa kawaida kuliko AC. Kuna kitu cha asili, kinachonituliza upepo unapopita. Ukipeperusha mapazia au majani nje. AC ni sawa, hasa wakati wa joto, kali. Lakini wakati mwingine, hunifanya nijisikie kama nimefungiwa. Upepo hunikumbusha jioni za nyumbani. Ukikaa nje, ukipumua kwa huru, bila haraka.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii kidogo, lakini si sana. Mara nyingi ni kuangalia kile kinachofanyika kwa marafiki au familia, au kupata mawazo mapya, lakini nashugulika kwa tahadhari, sii kuingia kila dakika, kuna faida pale unapoangalia kwa makini. Lakini pia ni rahisi kupotea, hivyo napendelea kutumia kidogo tu kwa nia ya kweli.

Ningependa sana kuitembelea Italia. Siku nyingi napata mawazo mazuri nikifikiria miji yake ya kale, maekalu na barabara za mawe. Pia ni nchi yenye chakula cha kipekee na utamaduni wa kupumzika pole pole. Kinyume na haraka ya maisha ya kila siku. Nikiona picha tu nahisi kama ninaweza kusikiliza muziki wa mitaani, harufu za mkate mpya na kuzunguka ukipata ndizi kila kona.

Nilizaliwa katika mji mdogo uliokuwa na vumbi wakati wa kiangazi na harufu ya udongo mvua ikinyesha. Asubuhi ilianza kwa sauti za wauza chai, jioni watoto tukicheza barabarani hadi giza linaingia taratibu. Kila kona ilikuwa na sura nilioijua na kila mtu alikuwa kama jamaa hapo ndipo nilijifunza maana ya kushirikiana na kusalimiana kwa moyo.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea mara kadhaa. Hasa kusaidia watoto au waze vijijini. Kuna furaha isiyo na kifani pale unapoona, tabasamu, usoni, mwa mutu, anaye saidiwa bila kutegemea chochote. Mara nyingine ni kazi dogo tu, lakini yenye maana kubwa na inakufundisha kuwa wakati mwingine kuchangia kidogo cha moyo ni zaidi ya chochote kinachopimika.

Ndiyo, napenda kupanga chumba cha musiki. Gawa sii kwa ustandi, mkubwa sana. Nilianza kunjifuza ngitaa, taratibu, ikijaribu nyimbo, raisi tu. Kuna raha fulani unapo pigaga kamba na sauti ikitoka hata kama si kamilifu. Unisaindia kupunguza mawazo na wakati mwingine, nahisi kama, ninazungumuza na isia zangu, bila kutumia maneno kabisa.

Kwakweli, moyo wangu mara nyingi unaelekea kwenye chakula chenye mafuta kidogo. Nimengundua country nilivyokuwa. Mwili unaanza kuniambia ukweli wake. Ukila kizito sana. Siku inaenda taratibu. Lakini siwezi kukata. Mara moja moja nikikuta samaki wa kukaanga au chips motomoto. Apo najisahau kabisa. Ni kama kumbukumbu za utoto zinanivuta.

Mimi binafsi napendelea sana tishati. Kuna uhuru fulani unao kuja nayo. Hasa ukiwa na siku ndefu au uko kwenye mawazo mengi. Tishati inanifanya nijisikie mwepesi kama niko nyumbani popote nilipo. Lakini niseme ukweli. Nikivaa shati safi kwenye tukio malaum. Kuna kujiamini tofauti kabisa kunakuja. Kama vile unajikumbusha dhamani yako kidogo.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda sana ni juisi ya matunda. Hasa ile ya embe au chungwa ikiwa baridi kweli. Kuna namna ina nirudisha nyuma kidogo, unakumbuka jua kali, jasho, halafu unapo kunywa, mwili mzima unatulia. Kinywaji kinachonifanya nijisikie nimerudi sawa. Kama mapumziko mafupi katikati ya pilikapilika za maisha.

Kwa kawaida, nayapokea maoni kwa utulifu. Hata kama si rahisi kila mara. Nimejifunza kwamba, si kila maoni ni shambulio, mengine ni kioo kinacho kusaidia kujiona vizuri zaidi. Mara ya kwanza unaeza kujisikia kuguzwa, lakini ukikaa kidogo. Unagundua kuna ukweli wa kujenga humo. Apo ndipo ukuwaji, unaanza taratibu, lakini kwa maana.

Kwa kweli, napenda kununua vitu sehemu ambazo zinanipa nafasi ya kuona na kuhisi kile nachochukua. Masoko ya wazi au maduka mandogo ya mtaani yanaroflani unasalimiana, unapiga story kidogo, unacheka. Hata kama si kila kitu nikipya sana, ile hisia ya mawasiliano na watu ndiyo hunifanya ni rudi tena.

Ndiyo, napenda sana hadithi za ajabu. Kuna kitu kina nivutia, zinapovunja, mipaka ya kawaida. Zinakufanya ujiulize maswali mapya. Nilipokuwa mdogo, nilikuwa nasikiliza hadithi hizo usiku. Mwanga ukiwa hafifu, moyo unapiga kidogo kwa msisimko. Zinabaki kichwani, zinakuonyeshe kwamba dunia inatabaka nyingi kuliko tunavyoona kwa macho tu.

Kazi yangu moja ya mafanikio inayoidhamini ni pale nilipokuwa sehemu ya timu ilioleta mambandiliko mandogo lakini yenye maana. Nilihisi fahari kweli kuona mawazo yetu yakitimizwa. Wengine wakidhamini juhudi zetu na mwendo wa kazi ukambandilika kwa ufanisi zaidi. Apo niligundua kwamba mafanikio si mara zote kuhusu cheo au heshima. Mbali ni kuona njitihanda zako zinawasha mwanga kwa wengine.

Mara nyingi nasikiliza muziki wa kiswaili wa kale. Hasa ngoma za taarabu na muziki wa bongo flavor wa muanzo. Kuna kitu kinachonifurahisha kwenye midundo yake. Unajisikia kama unaenda kwenye safari ya kumbukumbu. Unakumbuka nyakati za kucheka na marafiki. Au hata utoto uliopita. Muziki unapumzisha, lakini pia unapakia hisia nyingi ambazo hukusaidia kuendelea kwa siku.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli sana. Kuna uhuru fulani unaokuja unapokuwa barabarani. Upepo ukikupiga usoni, mawazo yanapungua polepole. Wakati mwingine naendesha bila haraka, nikitazama watu tu, mazingira, kama mazungumzo ya kimya na nafsi yangu. Hunisaidia kujisikia mwepesi, si kimwili tu, bali hata moyoni.

Kwa moyo wangu, napendelea zaidi mahali pa kimya. Kimya hunipa nafasi ya kujisikia, kusikia mawazo yangu, bila kushindana na kelele. Ni kama kukaa karibu na nafsi yako, unapiga story, taratibu. Ingawa wakati mwingine, kelele zinanifurahisha. Hasaa ukiwa na watu, lakini kimya hunijenga upya. Hunirudisha kwenye mizani.

Ndiyo, niliwai kujaribu kujifunza kupiga gita. Haikuwa rahisi mwanzoni, vidole vinauma, sauti haitoki kama inavyo tarajia. Lakini kulikuwa nafuraha flani, asa pale unapoweza kupiga mdundo mmoja mzuri. Ilinifundisha subira na kunikumbusha kwamba hata mambo mazuri uanza kwa makosa madogo madogo.

Kwa kawaida, napanga wiki yangu ya kazi kwa kuwanza na picha kubwa kwanza. Na kachini na najitafakari. Na najiuliza ninini muimu zaidi kambla ya kujamambo madogo. Kisha na yangawa majukumu siku kwa siku. Nikiacha na fasi ya kupumua. Nimejifunza kwamba ukinji sukuma sana unachoka mapema. Lakini ukipanga kwa hekima, wiki inapita kwa utulifu zaidi.

Napendelea zaidi kitanda kilicho katikati. Si kingumu sana wala si ilaini kupita kiasi. Nimegudua usingizi mzuri, unatokana na mwili kujisikia salama. Kilala, unataka uamuke bila maumivu, bila kuisi umechoka zaidi. Kwangu kitanda kizuri ni kile kinacho kukumbatia, taratibu na kukuambia pumzika kesho ipo.